Unapokea aje maoni kutoka kwa wengine, napokea na moyo moyo mpokefu, napokea na sikio nzuri naisikiza. Na naitumia pia kwa kuweza kutokea na suluhisho so ya mimi husikiza kila mtu, mimi huweka maoni ya kila mtu kwa.

Milikia makosa, kazini, vipi, unajaribu, unaacha kazi, unajua unarudi nyuma kiasi, unajaribu kuangalia ni wapi ulienda vibaya, ni wapi ulikosea, ni wapi ungefanya tofauti.

Ungependa kuona maendeleo gani katika jamii? jamii ambaye hakuna masikini na tajiri, jamii ambaye tajiri wanashinda masikini. Yani jamii ambaye kuna balance, si ati masikini wako wengi zaidi kushinda matajiri. Tunataka matajiri wengi washinde masikini. Si matajiri kidogo ambao wako na pesa. Sabini asilimia ya population.

Ushauri gani uneza mpa mtu anayetaka kuanza kazi, awe consistent, awe anajitokeza, awe anajituma kwa uzoefu na kwa kila siku, awe na ile consistency. Awe pia mvumilivu, awe patient, kwa sababu matunda yachukua muda kuiva.

Niambie kuhusu mziki unayoipenda ni mziki tunayoiita hip hopu hip hop na my favorite artist yaani artist nayependa zaidi waitwa drake yeah drake nampenda napenda ngoma zake.

Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku. Mimi hupenda ma sit-up, ma pull-ups, ma push-ups, sijui hizo kwa kiswahili sitaki kuwa funny right now so you will forgive me man but yeah mimi hufanya kila siku asubuhi ama kila ambapo nina muda ndiyo.

Unapendelea baridi ama au joto, mimi napendelea mchanganjiko manze baridi mingi ni mbaya kwa kwa afya, joto jingi ni mbaya kwa afya so mimi napenda mchanganyiko, a little bit of both yaani, wanipata.